Siku mvua ikiwa inanyesha, huwa nafurahi kwa sababu inaleta mazao, nimeshalima, nimepanda mazao, kwa hivyo napenda mvua ikiwa inanyesha. Na nikiwepo nyumbani huwa napenda kukinga maji ya mvua, nachukua vyombo kama ndoo, mabeseni ya maji, nakinga, napata yale maji ya mvua. Lakini, kama nilikuwa nimepanga kutoka, siwezi kutoka kwa sababu ya mvua. Inabidi nihairishe, nisubiri mpaka mvua ilishe. Kiukweli napenda sana mvua, inabadilisha maisha yangu. Kwa sababu inanyeshea, mazao niliyopanda na kisha yaota, napata mavuno mazuri, mvua naipenda sana.

Ndiyo napenda chakula cha haraka, nakula mara nyingi sana nikiwa kazini, nakipenda kwa sababu wanapika vizuri, kinakua kitamu, nakula mara nyingi nikiwa kazini, lakini nikiwa nyumbani napika chakula cha afya chenye nguvu zaidi kuliko hivo vyakula vya haraka haraka.

Napenda kula matembele, yani mboga za majani, lakini katika hizo mboga za majani, matembele ndio namba moja, ikifuatiwa na sungwe au mnafu, kisha mchicha na mwisho ni chainizi. Hizo ndio mboga za majani ambazo nazipendelea sana, hata nikila najisikia raha, sipendi kula nyama, sipendi sana kula nyama, sipendelei, napendelea sana mboga za majani na nikila nafurahia zaidi.

Napendelea mahali pa kimya, mahali ambapo pameturia ndo napenda kuwepo hapo. Kelele nyingi sipendi, zinanikera, ila mahali pakiwa na ukimya fulani nafurai zaidi. Na napendelea mahali ambapo pameturia, pana ukimya wa kutosha, ambapo naeza nikafanya shughuli zangu mbali mbali. Lakini kwa bahati mbaya sana, eneo ambalo nashinda mimi ni eneo la kelele. Kwa ivo nakuwa naishi ivo ivo maishi ya kero kero lakini ilimradi mkono uendi kinywani.

Napenda kusimamia mwenyewe, kusimamiwa sipendi, kusimamia ninapenda, kwa sababu katika kusimamiwa huwa kunakuwa na shida sana, unakuta mtu, anakuwa mkali, bila sababu, anakukaripia, hata kama umefanya jambo vizuri, hakupongezi, anaangalia tu maslahi yake, kwa hivyo napenda kujisimamia mwenyewe, kuliko kusimamiwa.

Mahali nilipozaliwa, nimezaliwa mkoa tofauti na mkoa ambao ninaishi ni tofauti. Huwa siishi mahali nilipozaliwa, ila nchi ni ile ile tofauti ni mikoa tu. Mahali ambapo nimezaliwa sipaishi, naishi sehemu nyingine. Ambao nimekuja kwa ajiri ya kutafuta, na napendelea maisha ya kote kote. Nilikozaliwa nakupenda na huku nnapoishi pia napapenda.

Uwa sisherehekei siku yangu ya kuzaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa ikifika, kwanza huwa nakumbushwa na watu wa mitandao, labda kama Vodacom, au airtel, utakuta wamenitumia, SMS, wananitakia, furaha katika siku yangu ya kuzaliwa, ndio nakumbuka kwamba, eh, kumbe nimezaliwa leo. Ila binafsi huwa sisherehekei, kuweka sherehe, kuweka kwa ajili ya siku ya kuzaliwa, sijawai, lakini ninaziweka kwa watoto wangu.

Nampenda sana mfanya biashara mmoja, anaitwa Joan, anafanya biashara ya kuuza viungo vya chai. Napenda namna ambavyo anawahi katika biashara yake, lakini napenda ubunifu ambao anaufanya katika biashara yake. Jinsi anavyo changanya vile viungo mbalimbali, kiungo akisha kitoa kinakua na ladha, nzuri, sana chai, unakunywa huku ukifuraia. Na nakumbuka kitu cha ajabu sana ambacho aliwai kufanya ni pale alipo jitowa na kuenda kuuza viungo hivyo vya chai katika maofisi mbalimbali asubui na mapema alipata wateja wengi wengi wengi na ameweza kuinuka sana kutokana na hivyo vitendo watu wa maofisini wafanyakazi wa serikali wafanyakazi hao ni wakubwa. Kwa siku zile alienda kuuza katika ofisi ya mkuu wa mkoa na alifanikiwa kumuuzia mkuu wa mkoa viungo vya chai yeye binafsi kwa mkono wake. Nilipenda sana niliona ni tukio la ajabu sana ambalo mimi binafsi siwezi nikafubutu ata kulifanya. Kwani nimejifunza kutoka kwake kwamba ana ujasiri na anaweza kufanya vitu kwa umakini. Na anapenda namna anavyofanya biashara yake kwa ubunifu, wa hali ya juu zaidi na kutengeneza wateja wapya kila siku.

Sifahamu kuhusu mchezaji wa mpira wa kikapu. Kwa sababu huwa sitazami ni mpira wa kikapu. Mpira wa aina yoyote. Uwe wa miguu uwe wa kikapu. Uwe mpira sijui wa nini. Huwa sitazami mpira. Kwa hiyo siwafahamu wachezaji. Wala sijui wanachezaje na wala sielewi wanapangilia vipi michezo yao. Kwa swali hili, sifahamu chochote.

Sipendi kuzungumzia siasa, kwa sababu katika nchi yetu ukiwa unazungumza, zungumza sana mambo ya siyasa. Unakuta watu wametekwa, mtu amepotea, hajulikani ameenda wapi, kutokana na kuzungumza sana kuhusu siyasa. Unakuta wana wale watu wa viongozi wajua na wafuatilia. Wahakikisha wamfuatilia, baadaye wanakuja wanamteka, wana au, wana mpoteza, wengine wana uawa. Kwa hiyo siasa, sipendi kuzungumzia. Hata nikikaa mahali ambapo wanazungumzia siasa huwa naondoka eneo hilo mara moja.

Kutokana na kazi yangu ya kuuza vitu vidogo vidogo mara nyingi inapotokea makosa labda nimekosea kumrudishia mteja chenji au nimempa mteja bidhaa ambayo hakuihitaji. Anapokuja kunilalamikia huwa napima na natazama kama ni kweli kosa lile linanihusu basi narekebisha unamrudishia chenji yake ile ambayo ilibaki au unambadilishia bidhaa nampa bidhaa ambayo alikuwa anaihitaji. Lakini wakati mwingine nakuwa sina kumbukumbu kwamba ni kweli nilirudisha chenji namna hii. Au huyu mteja ananiibia. Kwa hivyo inabidi tu kufanya kumrudishia ili kuepusha migogoro.

Wiki yangu ya kazi ni kuanzia jumatatu mpaka jumamosi. Izo ndo siku ambazo nafanya shughuli zangu za kuingiza kipato. Siku ya jumapili ni siku ya ibada na kuenda kanisani namuabudu mungu. Nikitoka hapo narudi nyumbani natulia na familia yangu jioni tena narudi ibadani. Kwa hiyo kazi naifanya jumatatu mpaka jumamosi. Kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni. Wakati mwingine mpaka saa moja itategemea na siku hiyo kuna wateja kiasi gani.

Likizo ya ndoto yangu napenda kwenda katika mbuga za wanyama. Yani natamani sana nikipata pesa, nikipata nafasi, niende kutembelea mbuga za wanyama, nikatazame mazingira ya huko, napenda zaidi mazingira asilia, yananifurahisha, lakini napenda kwenda na familia yangu yanikwenda na watoto wangu. Niendenao nao wakatazame, tukajifunze mambo mengi, napenda sana kujifunza kuhusu wanyama, wanaishije, wanafanya nini, napenda sana kupumzika maeneo yalio tulia. Kwa hivyo kama nikienda, nikifanikiwa kwenda mbuga za wanyama, nitakwenda mahali ambako wanamalazi kabisa, baada kuzunguka, kutalii, kutazama, tazama, tunapumzika na watoto wangu, tunalala.

Huwa sihudhurii sana maeneo ya mziki wa jadi, kwa hivyo sijapata kufahamu sana, lakini mara chache chache huwa naona kwenye tv, namna watu wanacheza, namna watu wanavaavaa yale manguo yao, wanafunga zile kengele, wanacheza, wanafurahi, kwa hivyo nikitazama, huwa nafurahia lakini sijajua kama napenda au la ila marachache natokea natazama.

Wakati wa asubuhi, nikiamka, wakati wa asubuhi, nikamaliza shughuli zangu, kama zile za kusifu na kuabudu, naingia kufanya shughuli za usafi, kuandaa nguo za watoto, kukagua, vyumba vya watoto na kufanyia usafi. Kwa wakati wa asubuhi, ni wakati mzuri zaidi wa kufanya shughuli. Na napofanya shughuli wakati wa asubuhi huwa najihisi ni mwenye nguvu, najihisi ni mchangamfu, naweza nikazifanya haraka na kumaliza haraka kuliko wakati wa mchana.

Kumbukumbu yangu ya utotoni napenda zaidi michezo, ambayo tulikuwa tunacheza wakati wa utotoni, lakini napenda safari, ambazo tulikua tunasafiri, kutoka maeneo ya nyumbani kwetu, ambako tulikuwa tunaishi na wazazi, na kuenda kijijini kwa bibi, kulima, kufurahia migomba, kufurahia uoto wa asili, tukiwa kule kijijini, kwa hiyo nilikuwa napenda sana safari, halafu nikuwa napendelea kuenda kwenye masherehe ya harusi, unakuta kuna harusi mtaani. Basi unapikwa pilau hapo napenda sana sana. Lakini nilikuwa napenda kucheza kuchezea vile vitoy vya kuunda kwa kutumia udongo na vyungu vya udongo na kitu kingine tulikuwa tunaita kudimba dimba. Yaani kupika tuvyakula. Twa kitoto toto tule. Unakula. Tunaiba mchele ndani. Tunaenda tunapika. Au tunaiba viazi. Tunapika na watoto wenzangu tunakula mchezo kama hiyo nilikuwa naipenda sana nawakumbuka sana marafiki zangu wa utoto ambao tulikuwa tunacheza nao pamoja.

Kwa maana ya mwanga wa jua au mwanga wa simu. Kama ni mwanga wa jua, napendelea mwanga mkali. Lakini katika simu yangu, napenda mwanga mdogo. Napunguza sana manga katika simu. Sababu unaniumiza macho. Ila mwanga wa jua, jua likiwaka sana ndio nafurahia. Kukiwa na mwanga umetoka ndo nafurahia, hata pazia za ndani kwangu sijaweka zile nzito. Ambazo zinasababisha mwanga usiingie. Nimeeka pazia nyepesi, zinazoruhusu mwanga wa jua kuingia ndani. Kwa hiyo, napenda mwanga.

Hakuna timu yoyote ambayo nimewafuata. Kwa sababu mimi sipendi mchezo hiyo ya timu timu hizo sipendi. Ila napenda tu kusikiliza watu wanavyo bishana kuhusiana na michezo. Mara simba, mara yanga, mara simba, mara yanga. Napenda ule utani kuusikia. Lakini kwamba ninafuatilia timu hamna hata timu moja ambayo nimewafuata.

Mimi kazi yangu binafsi sio kazi ya kuni limit kwamba kuna muda wa kumaliza, muda wa kuanza, muda wa kukamilisha kazi kwa wakati. Mimi kazi yangu inategemea wateja wangu kwa hivyo nikitoka hapa nikaenda kazini, mteja akija namuhudumia wakati huo uo. Kwa hivyo nakamilisha kazi kwa wakati huo uo, mteja anapo kuwepo namhudumia anaondoka hapo nakua nimeshaa kamilisha kazi yangu nasubiri mteja mwingine. Huwa kazi yangu, sio ya muda, ya kupangiwa muda, kwamba inatakiwa ufanyw kwanzia saa fulani mpaka saa fulani, uwe umekamilisha kitu fulani hapana, ni kazi ya papo kwa papo kwa hivyo naikamilisha kwa wakati.

Hapana, sipendi michezo ya ubao, nilikuwa nacheza wakati mtoto. Tulikuwa tunacheza bao, ile ya kuchukua kete hapa, unazizagaza, unazizagaza, unenda unaweka huko, unasagaza, unazagaza huko. Tulikuwa tunacheza kati watoto, inaitwa bawa nilikuwa napenda kulicheza. Ila tangia nimekuwa mtu mzima, sijawahi tena kucheza, ni kama vile nimepoteza sehemu fulani ya maisha yangu.

Napenda kula wali. Yani wali ndio chakula ambacho naweza nikala asubui, mchana jioni, kesho asubui, mchana jioni, kesho tena asubui, mchana jioni, na kisinikifu. Lakini katika mapishi mara nyingi huwa napika sana ugali, wali ni mara chache. Lakini napendelea sana kula wali. Yani wali ninaupenda kuliko kitu chocho.

Paka simpendi kabisa yaani paka simpendi staki kumuona katika macho yangu. Mbwa nampenda kwa sababu mbwa ni mlinzi. Ni kitoka ana baki analinda nyumba ni kirudia ana nipokea kwa furaha ana nishangilia ana nirukia rukia mwilini. Kwa hiyo mbwa nampenda ni kama rafiki yangu wa pili.

Natumia data ya simu. Sina kifaa cha wi-fi. Natumia data ya simu. Nanunua bando. La elfu moja. Natumia katika shughuli zangu. Zikiisha. Kesho tena nanunua. Kama nikikosa basi sinunui. Tasubiria mpaka nikipata pesa ntanunua. Kwa hiyo natumia data ya simu.

Kama nina kazi nyingi huwa naweka kipaumbele. Kwamba nitaanza na hii nitaifanya nikimaliza na kuja hii nikimaliza na fuata hii nikimaliza na fata hii. Kwa hiyo naenda kwa mtiririko huo mpaka pale mbapo zitaisha. Na lazima nianze na ile ambayo naona ni ya muhimu zaidi nafuatwa na inayofuatia inayofuatia mpaka ile ya mwisho kwa umuhimu.

Nashirikiana na timu katika mambo mbali mbali ambayo yanahusu umoja. Huwa nashirikiana na timu ili kukamilisha shuguli mbali mbali, za kijamii, za kimaendeleo. Na ushirikiano ni mzuri katika timu kwa sababu inasaidia kufanya jambo likamilike kwa haraka zaidi.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu kwa sababu ni wazee ambao wamenitangulia, wamenizidi umri, wanayajua mengi kuniliko mimi. Kwa hiyo huwa nawapenda kuwa na ushirikiano nao mzuri, ili nipate ushauri kutoka kwao na niweze kufanyia kazi kwa namna mbali mbali.